Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusikiliza muziki. Ninapenda hasa muziki wa rumba na R&B kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na mtulivu. Wakati mwingine nasikiliza muziki nikiwa nyumbani, nikijipumzisha au nikifanya kazi ndogo ndogo. Muziki hunisaidia kupunguza mawazo na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Nilizaliwa Nairobi mji mkubwa wenye shuguli nyingi na hadithi nyingi za kuvutia Nairobi ni mji wa mchanganyiko wa zamani na kisasa Ukiwa na majengo marefu ya kisasa pamoja na nyumba za zamani zilizojaa historia Kuna maeneo ya kuvutia kama vile bustani, mitaa yenye biashara mingi na majumba mazuri yanayoonyesha maendeleo ya mji Kinachofanya Nairobi iwe ya kipekee ni jinsi watu wa tamaduni tofauti wanaishi pamoja na kushirikiana kila siku.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule hasa nyakati za kuwa na marafiki. Nakumbuka vicheko darasani kushirikiana kufanya kazi za makundi na kushindana michezoni. Pia nakumbuka walimu walionitia moyo na kunifundisha. Si masomo tuu bali pia nidhamu na kujiamini. Siku za matokeo mazuri au kufaulu mtiani zilinipa furaha kubwa na kunifanya nijivunie juhudi zangu.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza nina jitahidi kubaki mtulivu na kusikiliza upande wake bila kukasirika. Baada ya hapo, najaribu kuelewa tatizo vizuri na kuzungumza kwa heshima ili kufikia suluhisho la pamoja. Mara nyingine, ninaweza kutoa muda kidogo ili kupunguza hisia kali kabla ya kuendelea na mazungumzo.

Mimi ni nasoma International Relations and Diplomacy. Masomo yangu yanahusisha kuelewa jinsi nchi zinavyo shirikiana maswala ya kimataifa na sera za kigeni. Pia ninajifunza kuhusu mazungumzo, maelewano ya amani na jinsi teknolojia inavyoweza kuathiri diplomasia.

Moja ya hekima muhimu niliyoifunza maishani ni kwamba uvumilivu na bidii huzaa matunda. Kila changamoto au shida ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Pia nimejifunza kuwa kuzingatia maadili na kueshimu wengine hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kufanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha zaidi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu. Naipenda kwa sababu inanipa utulivu na hisia ya amani. Naiona mara nyingi angani, baharini na hata kwenye mavazi au viatu ninavyotumia kila siku. Blue pia hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye kujiamini.

Ningependa kujifunza programu za kompyuta za kisasa zaidi, hasa zinazowusiana na AI na usalama wa mtandao. Kujua hili, kunanipa ujuzi wa kisasa unaoweza kunisaidia katika kazi zangu, za baadaye na kunifungua fursa mpya ya kibinafsi na kibiashara. Pia ningependa kuelewa jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha ya kila siku na jinsi ya kuitumia kwa faida.

Napenda kusafiri nikitumia GPS. Hunisaidia kufika mahali kwa uraisi na kuokoa muda. Asa nikiwa naenda sahemu nisizo zijua vizuri. GPS hunionesha njia mbadala na hunisaidia kuepuka foleni. Hata hivyo, ramani ya kawaida bado ni muhimu pale ambapo mtandao haupatikani.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya rahisi na ya furaha. Kwa kawaida, ninakua na familia na marafiki karibu, tunakula pamoja, kucheka na kuzungumza. Wengine huleta zawadi, ndogo au keki. Na mimi hupenda kujaribu kitu kipya au kushiriki chakula ninachokipenda. Ni wakati mzuri wa kushukuru na kufurahia pamoja na watu wa karibu.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu na teknolojia katika jamii. Napenda jamii iwe na shule bora upatikanaji wa teknolojia kwa wote na fursa sawa za kujifunza. Pia ningependa kuona watu wakijishugulisha na miradi ya ubunifu na biashara. Hivyo huleta ajira na maendeleo ya uchumi. Hii itasaidia jamii kuwa na ustawi, usawa na mustakabali bora kwa vijana na vizazi vijavyo.

Mazingira ya kazi yanakua mazuri pale ambapo kuna heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi. Pia ni muhimu kuwa na usalama nafasi safi na iliopangwa vizuri na rasilimali zinazo itajika kufanya kazi kwa urahisi. Managementi inayosaidia, motisha na kusherekea mafanikio pia ufanya mazingira ya kazi kuwa ya furaha na yenye ufanizi zaidi.

Wakati walikizo najistawisha kwa kupanga mapema. Kwanza napanga shuguli ambazo ningependa kufanya kama kutembelea familia, marafiki au sehemu za mapumziko Pia najua nilini nitapumzika na nilini nitajishugulisha na mambo muhimu Hiu unisaidia kufurahia likizo bila haraka.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo, yenye chakula safi na kilicho cha ladha nzuri. Pia napenda mainewa yenye mazingira tulivu, safi na yenye mwanga mzuri au upepo wa asili. Kula nje kuna nipa na fasi ya kupumzika, kuzungunza na marafiki na kufurahia chakula kwa utulivu bila msongu wa nyumbu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu aliyehitajika sana katika taaluma yangu na kufikia nafasi ya uongozi. Nataka kujifunza kila siku kuongeza ujuzi wangu na kuchangia maendeleo ya kampuni au shirika ninayolifanyia kazi. Pia ninataka kuwa mfano mzuri kwa wenzangu na kuwasaidia wengine kufanikisha malengo yao kazini.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni maumau na mapambano ya Kenya. Ninakipenda kwa sababu kinafundisha historia ya taifa letu, ujasiri wa watu wa kawaida na jinsi walivyopigania uhuru. Inanivutia kwa sababu ni hadithi halisi, inayahusisha matukio ya kweli na inawazia jinsi maisha yalivyokuwa wakati wa mapambano. Mundo wa kitabu na sura za viongozi wa mapambano kama dedan kimathi unifanya niwe na ashima na shauku ya kujua zaidi kuhusu historia yetu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Utuliza akili na hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Napenda kusikiliza sauti za kindege, kuyona miti na hewa safi. Kutembea msituni unisaidia kupunguza mawazo na kunipa nguvu mpia kuendelea na shuguli za kila siku.

Ninajilinda dhibi ya vitisho vya mtandao kutumia nyuila imara na tofauti kwa akaunti za angu na hubadilisha mara kwa mara Pia nahakikisha sifungui barua pepe au viungo visivi wa minika Natumia program za usalama kama antivirus na usasisha simu au kompita yangu mara kwa mara.

Ndiyo, napiga kura. Ninaamini kupiga kura ni haki na wajibu wa kila raiya ambaye amefikisha miaka kumi na minane. Inanipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya nchi na kuchagua viongozi ninawaamini. Kupiga kura unifanya nijisikie kuwa semu ya mabadiliko na kuchangia mustakabali bora wa jamii na taifa kwa ujumla.

Wakati ninapo hisi wasiwasi na jaribu kutulia kwanza kwa kufuta pumzi ndefu na polepole. Pia husaidia kujitenga kidogo na kelele nikitembea au kusikiliza muziki wa utulivu. Mara nyingine huwa naandika mawazo yangu au nazungumza na watu unao wa aminia.

Kwa kawaida na lala kati ya masaa saba hadi nane kila siku. Huwa najitahidi kulala mapema ili nipate mapumziko ya kutosha. Usingizi wa muda huo unisaidia kwa muka nikiwa na nguvu na tayari kuanzia shuguli za siku. Pia hunisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri na kuwa na afya bora kwa ujumla.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Pursuit of Happiness Naipenda kwa sababu inaonyesha maisha halisi Inaguza sana kuona jinsi muhusika mkuu anavyopambana licha ya matatizo mengi Filamu hii hunikumbusha kuwa mafanikio hayaji haraka na subira pamoja na juhudi vina mchango mkubwa sana Kila nikitazamah unipa motisha mpya ya kuendelea kupigania malengo yangu.

Mimi hupendelea kunywa chai hasa wakati wa asubuhi. Mimi huandaa chai ya kawaida kwa kuchemusha maji, kisha naweka majani chai na pia maziwa kindogo pamoja na sukari kiasi. Wakati mwingine naongeza tangawizi au mdalasini kwa ladha napenda kuinywa nikiwa nyumbani mahali ambapo pametulia pia bila chai na hisi siku inaanza polepole na mwili hujipata hauna nguvu ya kawaida.

Nimewahi kusafiri kwenda Mombasa na ni moja ya maeneo mazuri sana ambayo nishaitembelea. Napenda mazingira ya bahari, hewa safi na mandhari ya kuvutia. Pia chakula cha huko ni kitamu na watu ni wakarimu. Safari hiyo ilinipa mapumziko na kumbukumbu nzuri ambayo bado nazikumbuka hadi wa leo.